Tangu nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa napenda sana kutazama na kucheza michezo ya kuigiza. Wakati nilipojiunga na shule ya upili, nilijiunga na kikundi cha michezo ya kuigiza. Hapo ndipo tulikuwa tunafanya mazoezi, hadi tunaenda tunashiriki kwenye mashindano ya michezo ya kuigiza.

Wakati wa likizo, haswa likizo ya Disemba, mimi huenda kutembelea familia yangu huko mashinani katika kaunti ya Kakamega. Ili nisalimie jamii yangu na nijue jinsi wanavyoendelea na mambo yanayofanyika katika kijijini.

Kila siku mimi ninapoenda kazi, mimi hupanda gari, matatu. Maana ake mahali nafanya kazi na mahali naishi, si karibu, ni mahali pa kutembea kama dakika salasini, lakini sasa unaona dakika salasini ni nyingi kutembea, mimi hupanda matatu.

Mimi hufuatilia sana matukio ya kimataifa. Haswa ikikuja kwa siasa. Mimi utazama tarifa za jioni bada ya kazi. Na pia naingia mitandaoni. Ili nijue ni nini inafanyika kwenye nchi yetu. Na nijue ni mambo gani inaendelea.